Waswahili husema tenda wema nenda zako. Kiukweli kusema ukweli mimi nimetenda matendo wema mengi sana. Leo nitaanza na kitendo kimoja ambacho ni wema ambayo ni mewahi kutenda katika maisha yangu. Kwanza kabisa, kile kitendo chema ambacho nime kifanya katika maisha yangu ni kusaidia watu wengine. Katika maisha yangu, nimewahi kusaidia watu wengi sana. Kwa mfano, nimewahi saidia rafiki yangu kufanya kazi zake za nyumbani kama vile kulima, kuosha vyombo na hata kuosha manguo. Vile vile nimewahi saidia mama yangu na baba yangu kwa ujumla nimesaidia wazazi wangu kwa kazi mingi sana kwa mfano. Nimesaidia wazazi wangu kwa kuenda shambani kulinda na kutunza mimea ambayo wazazi wangu wamepanda kule shambani. Nimesaidia wazazi pia kuosha vyombo, kutema kuni na kupika chakula. Na pia nimesaidia wazazi wangu kwa kusafisha nyumba na kusafisha eneo ambayo tunamoishi. Kitendo kingine ambacho nimewahi kifanya katika maishani mwangu ni kusaidia mtu na fedha za matumizi. Kusema ukweli mimi katika maisha yangu nimesaidia watu wengi sana ambao walikuwa katika ile hali ya kukosa pesa lakini walipo niomba pesa mimi niliwasaidia pesa na hicho iliwafanya wafurahi sana na wakasema kwamba kitendo ambacho nilikifanya hicho ilikuwa kitendo mzuri sana. Kitendo kingine ambacho nimeifanya ambayo inaonekana kuwa ni wema ni kusaidia watu wasiojiweza kwa mfano mtu asiyejua kusoma mimi nimesaidia watoto kwa kusoma vitabu ambavyo walipewa pale shuleni. Na wakaambiwa kwamba watafute mtu awasaidie kusoma. Nami basi niliwasaidia kusoma hivyo vitabu. Kitendo kingine wema ambacho nime kifanya ni kusaidia wale wazee kule nyumbani. Nimesaidia wazee kwa kubeba mizigo. Nimewasaidia kwa kutembea. Nimewasaidia kwa kuchunga mifugo yao na vitu vingine. Mambo ingine wema ambayo nimeufanya katika maishani mwangu ni kuenda kanisani. Kwangu mimi mimi nahisi kwamba kuenda kanisani ni kitendo wema. Ndiyo maana mimi nimesema kwamba nilipo kila ninapoenda kanisani mimi naihesabu kama ni kitendo chema kwa sababu pale kanisani wanatufunza maadini mema ya kimsingi ya maisha na pia wanatufunza mambo mazuri kuhusu mungu ambayo inatuwezesha kuishi maisha mazuri katika hii.

Kwanza kabisa kazi ni kitu kizuri tena sana katika maisha ya mwanadamu na kila mtu anafaa kufanya kazi tena sio kufanya kazi tu lakini mtu kila mtu anafaa kufanya kazi kwa bidiii. Sasa kwangu mimi kabla sijaanza kazi zangu kuna vile vitu ambavyo navifanya kabla sijaanza kazi yangu kwa mfano mimi kila ninapotaka kuanza kazi yangu kitu cha kwanza lazima nihakikishe kwamba nimeomba mwenyezi mungu na kwa nini naomba mwenyezi Mungu kabla sijaanza kazi yangu ili anipe afya nzuri katika harakati ya kufanya kazi yangu nisikuje nikapata madhara katika kazi yangu ama nikiendelea na kazi yangu anipe ujasiri na anipe nguvu. Kitu cha pili ambacho nahakikisha kwamba nimefanya kabla sijaanza kazi yangu ni kuandaa vifa vyote ambavyo kazi yangu inahitaji kwa mfano kama kazi yangu ni ujenzi nitahakikisha kwamba nimeandaa vifaa vyote vya ujenzi ambayo natarajia kufanya nayo kazi kwa mfano nikitaka kujenga kazi ya ujenzi nitahakikisha kwamba nimeandaa vifaa kama kijiko, kama simiti na vile vyote vifaa ambavyo nafaa kutumia katika kazi yangu. Sasa kitu cha pili hicho ni muhimu sana kwa sababu kila unapotaka kuanza kazi yako lazima ujiandae na kujiandaa lazima uandae vifaa na kila kitu ambacho utakitumia katika hiyo kazi yako ndiposa kazi ikue mwafaka na ikue yenye njia ya rahisi. Kitu cha tatu ambacho nakifanya kabla sijaanza kazi yangu ni kuhakikisha kwamba nimejiandaa kisaikolojia na kimwili. Ninaposema kujiandaa kimwili ni kusema kuwa lazima nihakikishe kwamba niko na nguvu. Na kukuwa na nguvu inamaanisha kwamba lazima nikule kabla sijaanza kazi yangu. Sasa kabla sijaanza kazi lazima nikule chakula kizuri na nikunywe maji vizuri. Ndiposa nikuwe na nguvu ambayo itanifanya ama itaniwezesha kufanya kazi yangu bila uchovu au bila kukuwa na matatizo yote katika kazi yangu. Sasa hicho ni kitu cha muhimu kabisa kwa sababu kazi inahitaji nguvu na kazi inahitaji bidii. Na kama wewe ni mwenye bidii katika kazi yako, huwezi kufanya kazi ukiwa uko njaa huwezi kufanya kazi kama hauna nguvu. Ndiposa unahitaji nguvu kufanya kazi zako. Ndiyo maana mimi kabla sijaenda kufanya kazi yangu lazima nihakikishe kuwa, nimekuwa na nguvu kupitia, kukula, chakula, kizuri, yenye afya mzuri na tena nikunywe maji na nikuwe sawasawa. Kitu kingine ni kuandaa kisaikolojia. Lazima nijiandae kisaikolojia. Lazima nijuwe hii kazi inahitaji bidii. Na lazima nijue vile vitu ambavyo hii kazi inahitaji kutoka kwangu. Sasa lazima nijiandae kisaikolojia. Kufanya kazi ambayo natarajia kufanya hapo mbeleni na pia kitu kingine lazima nifanye utafiti nikuwe na uzuri ama ubora katika huo kazi ambayo naitarajia kufanya. Kwa sababu usipofanya utafiti na kama hujui hiyo kazi vizuri basi kazi itakulemea. Sasa mimi kabla sijaanza kazi yangu lazima nihakikishe kwamba ninajua kila kitu ambacho kazi yangu inahitaji. Na kitu ambacho kinaniwezesha kufanya hiyo ni kufanya utafiti kabla sijaanza kazi yangu.

Kama unavyojua, kila wiki iko na siku mbili za wikendi. Hizi siku mbili ni jumamosi na jumapili. Sasa mimi binafsi zile vitu ambavyo ninapenda kuvifanya katika siku za wikendi ni kama ifuatayo. Kitu cha kwanza, mimi upenda kufanya usafi siku za wikendi. Kwa mfano siku za wikendi ndiyo siku ambazo mimi napata ruhusa au fursa ya kufanya usafi wa nyumba kwa sababu wikendi siendi kazi sasa inanipea ile wakati ya kufanya usafi wa nyumbani. Sasa mimi wikendi napenda kufanya usafi wa nyumba. Hiyo siku ya wikendi ndiyo siku ambayo naosha nyumba, naosha manguo zangu, naosha viombo. Nafagia katika eneo ambayo mimi uishi. Na nafanya kila aina ya usafi katika nyumba ni nayo ishi. Kitu kingine ambacho napenda kuifanya siku ya wikendi ni kutembelea marafiki zangu. Kwa sababu siku ya wikendi napata wakati mwingi na fursa na nafasi ya kutembelea marafiki zangu. Hiyo wakati ndio ambayo nikitembelea marafiki zangu, tunapata kupiga gumzo, tunapata kujadiliana kubadilisha mawazo yetu, kufurahia na kusherekea pia pamoja, kukula pamoja, kupika pamoja. Kwa sababu siku ya wikendi ninaeza toka nyumbani kwangu nikaende kutembelea marafiki zangu. Kwa sababu pia marafiki zangu hiyo siku ya wikendi wako na ruhusa na fursa ya kupumzika. Sasa mimi napenda kuchukua hiyo fursa ya siku ya wikendi kutembelea marafiki zangu. Ndiposa tunapata wakati wakupiga gumzo, kucheka na kufanya vitu zingine. Pia mimi napenda kushiriki katika michezo siku ya wikendi. Kwa sababu siku ya wikendi niko na ruhusa na fursa. Mimi napenda kushiriki katika michezo. Kwa mfano mimi napenda kucheza mpira katika siku za wikendi. Mimi napenda kucheza mpira sana siku za wikendi. Mimi siku za wikendi naenda pale kiwanjani na napata marafiki zangu. Tunajadiliana na tunacheza mpira. Tena siku ya wikendi mimi hupenda kufanya mazoezi. Kwa sababu siku ya wikendi ni siku ambayo niko na fursa na nafasi. Napenda kuchukua hiyo fursa na nafasi kufanya zoezi. Ndiposa nikue mwenye afya njema wa buheri na afya. Sababu hiyo siku ya wikendi nikona wakati mwingi. Sasa mimi hupenda kufanya mazoezi ya mwili. Ndiyo nikuwe na afya njema na tena nikuwe na afya bora. Kwa sababu mazoezi pia ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Pia mimi upenda kuchukua fursa ya kupumzika siku za wikendi. Kwa sababu kupumzika pia ni afya inahitajika kwa afya bora ya mwanadamu. Kila mtu anafaa kukuwa na ile wakati wa kupumzika. Sasa mimi siku ya wikendi napenda kuchukua fursa yangu ya kupumzika ndiposa nikuwe mwenye afya njema, mwenye afya bora, ndiyo nisikue nahangahika sana. Tena mimi siku ya wikendi ndiyo siku ambayo napenda kutembelea watu wasiojiweza na kuwasaidia mara kwa mara. Tena siku za wikendi ndio ile siku ambayo napenda kuchukuwa fursa ya kujadiliana kuhusu vitu vingi vinavyo endelea katika ulimwengu na marafiki zangu na watu walio karibu na mimi.